Kuna mambo kadha wakadha yanayonipa motisha pale kazini, moja wapo ni nafasi ya kupanda ngazi. Kwa sababu kuna hiyo nafasi ya kupanda ngazi, hiyo inanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidhii, kwa kujitolea, kuendelea, kungaa katika kazi yangu. Pia ujuzi ni nao, kwa kweli ninajua, kazi niliyoajiriwa kufaya naijua kuifanya. Kwa hivyo, huo ujuzi unanipa motisha ya kuendelea, nikijua sikosei ninafanya kinacho stahili. Pia, kitu kingine kinachonipa motisha ni ile nafasi ya kuongezewa mshahara. Kwa kweli, hakuna mtu hangependa kuzawadiwa. Kwa hivyo, mshahara kwangu ni kama nizawadi. Na kwa pale kazini inanipa raha sana nikijua baada ya siku kadhaa, nitazawadiwa kwa ile kazi nilio fanya. Kwa hivyo inanipa motisha ya kuendelea, inanipa motisha ya kutia bidhii zaidi. Pia na nafasi ya kushiriki na wenzangu pale kazini, hiyo nafasi pekee inanifurahisha sana kwani ni tunaofanya kazi na wao ni watu wazuri sana. Na wananipa pia kuna nafasi ya kujikuza kibinafsi. Kwa hivyo, hiyo ni hizo ni baadhi ya vitu ambavyo vinanipa motisha pale kazini.

Ndiyo, napenda maua sana, hasa, waridi. Napenda maua sana, sana. Yategemea inezakuwa nyekundu, nyeupe, haijalishi rangi yoyote napenda. Lakini kwangu mimi kama wataka kuni zawadi kitu ni zawadi maua. Utakuwa rafiki wangu mkubwa sana ambaye sitawai sahau. Takumbuka siku ya kwanza kuzawadiwa maua ilikuwa katika siku ya kusharekea siku yangu ya kuzaliwa na maua ilitumwa pale nilipokuwa nikifanya kazi na ilikuwa wakati mzuri sana nilisikia raha sana moyoni nikasikia upendo mwingi wa marafiki wangu ilikuwa wakati mzuri sana na tangu hiyo wakati nimekuwa nikijununulia pia nanunuliwa na marafiki wangu napia na wanunulia pia wawo. Kwa hivo, napenda maua sana. Hasa, mau waridi. Ukitaka kuni zawadi, ni zawadi tu waridi. Rangi yoyote ile, ntafurahia sana.

Kwa kweli inategemea kama kama ni nyama sipendi ikiwa na mafuta mingi. Lakini vitu kama mboga hiyo nayo tutaweka mafuta mingi, napenda ikiwa na mafuta mingi. Kwa hivyo, natu nagemea upande wowote kwa sababu inategemea ni chakula kipi hicho. Ila sina tatizo yoyote na mafuta na pia napenda chakula cha kuchemshwa. Kwa hivo, tuseme tu kwa kweli nategemea haijalishi.